Nafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Mimi ufanya vitu kadha Kitu ya kwanza mimi hufanya ili kufanihi faml kukamilisha kazi kwa wakati ni kuhakikisha ya kwamba, nimeuanza kwa wakati unaofaa na kufanya kwa bidiina ushupavu unaofaa.

Na mwezi gani wa mwaka mbao na upenda zaidi? Mimi hupenda mwezi wa Disemba napenda mwezi wa Disemba kwa sababu Disemba huwa mwezi wa sherehe huwa mwezi wa kujumuika na mafamilia na hadi Disemba hukua mwezi wangu wakuzaliwa saa sasa mimi hufuraia sana Disemba kwa sababu Disemba huwa mwezi wa furaha.

Nyama gani inayopendeza zaidi waaa nyama inayopendeza zaidi ni nyama ya ng'ombe nyama ya ng'ombe huwa tamu kama haluwa nyama ya ngo'mbe hukuwa tamu kama hasali ninapokula nyama ya ngo'mbe na chapati mimi huhisi nala utamu kwa sababu huni hunifurahisha.

Nikiwa shuleni mimi nilipenda somo la kingereza Kingereza nilikipenda kwa subabu ya mwalimu alie kuwa anafunza kingereza likuwa mwalimu mzuri Mwalimu ambaye angeweka juhudi kuwa kuhakikisha kila mwanafunzi anaelewa kile anacho kifunza Sasa ikaniundia motisha ya kupenda kingereza hadi pale kwa kuandika insha za kingereza nilikuwa shupavu.